Kinywaji ninachopenda kunywa asubui sana sana ni chai ya maziwa yenye tangawizi kidogo kwa umbali hii chai ya maziwa hunipa nguvu na hunisaidi kuanza siku nikiwa mtulivu kabisa wakati mwingine mimi hunyuwa kahawa kahawa nyepesi hasa nikijua ni siku yenye shughuli nyingi pia napenda kunywa maji yenye uvuguvugu kwanza kabisa kuamsha mwili na kusaidi ya mmeng'enyo wa chakula kabla ya kufungua kinywa.

Ndio, napenda chakula kitamu. Kwangu, chakula chenye ladha nzuri hufanya mtu afurahie zaidi, kula na hata kukusanya na watu pamoja. Napenda chakula kilichopikwa vizuri, chenye viungo vya wastani na harufu mzuri. Hata hivyo, siangalii ladha pekee yake pia, napenda chakula chenye afya na uwiano mzuri. Nikikuta chakula ni kitamu na chenye manufaa kwa mwili, inafanya nijisikie nimeridhika kabisa.